Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo umekuwa wa dhamani sana kwangu. Kazi ya kujitolea ilinifundisha umuhimu wa kusaidia wengine bila kutarajia malipo. Mara ya kwanza nilipojitolea nilikuwa na hofu kidogo, lakini badaaye niligundua kuwa ni jambo linaloleta furaha ya ndani na kuthirika. Nilishiriki katika shughuli za kijamii kama kusafisha mazingira na kusaidia katika hafla za kijamii. Pia niliwahi kushirika kusaidia watoto katika masomo yao. Hasa wale walioko wanahitaji msaada wa ziada. Kuona tabasamu zao za maendeleo yao kulinipa motisha kubwa ya kuendelea kujitolea kazi ya kujitolea ilinisaidia pia kukuza ujuzi wangu wa mawasiliano na ushirikiano kujitolea kulinifanya nitambue kuwa hata mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko Kwangu mimi, kazi ya kujitolea si kupoteza muda, Bali ni njia ya kujenga jamii bora na kuwa mtu mwenye huruma na uwajibikaji.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa tulikotoka na kwanini mambo yako jinsi yalivyo leo. Historia hunipa mwangu kuhusu maisha ya watu wa zamani, mapambo yao na mafanikio yao. Ninapajifunza historia nahisi kama nasafiri kurudi nyuma kwa wakati na kushuhudia matukio muhimu yaliodunda jamii ya mataifa. Napenda kusoma kuhusu viongozi wa zamani, maadili kama ujasiri, uvumilivu na mshikamano. Pia hunifanya nijifunze kutokana na makosa ya zamani ili nisiyarudie katika maisha ya sasa. Historia hunisaidia kuelewa tamaduni mbali mbali na kuheshimu tofauti za watu. Hii hunisaidia hata katika kufanya maamuzi ya kila siku. Kwangu mimi, historia si somo la kusoma tu shuleni bali ni hazina ya maarifa na hekima inayotusaidia kujenga mustakabali bora kutumia mafunzo yaliyopita.

Ndio, ninatumia teknolojia sauti mara kwa mara katika maisha yangu ya kila siku. Teknolojia hii imenirahisisha mambo mengi hasa katika mawasiliano na burudani. Kwa mfano, ninatumia sauti kuwasiliana kupitia simu, kutumia ujumbe wa sauti, au hata kufanya mikutano ya mtandaoni bila kuonana uso kwa uso. Pia hutumia teknolojia sauti kusikiliza muziki na vipindi vya radio, au kubudcasti. Wakati ninapo kuwa na kazi nyingi au nikiwa safarini, kusikiliza sauti hunisaidia kuendelea kujifunza au kuburudika bila kutumia macho yangu. Hii hunifanya niweze kufanya mambo zaidi kwa wakati mmoja. Zaidi ya hayo ni natumia teknolojia sauti kama vile amri za sauti kwenye simu yangu. Naweza kuuliza maswali kueka vikumbusho au kutafuta taarifa kwa kutumia sauti tu. Kwangu mimi, teknolojia ya sauti si ya anasa tu. Bali ni chombo muhimu kinacho rahisi aha maisha, huongeza ufanisi na hunisaidia kuwasiliana na ulimwengu kwa njia ya kisasa na haraka.

Mimi binafsi napendelea suruali. Napenda suruali kwa sababu inanipa uhuru wa kutembea na kufanya shughuli zangu za kila siku bila kizuizi. Ninapovaa suruali najihisi huru, mwenye kujiamini na tayari kufanya kazi au kutembea popote bila wasiwasi. Suruali pia ni rahisi kuendana na mazingira tofauti. Naweza kuivaa kazini, shuleni au hata wakati wa burudani. Pia inapendeza kwa hali ya hewa tofauti, iwe ni baridi au joto. Ninapendelea suruali kwa sababu ni vitendo zaidi hasa ninapokuwa na shughuli nyingi zinazohitaji mwendo wa kazi za mikono Hata hivyo, ninaheshimu wale wanaopendelea sketi. Sketi zinamvuto wake na zinaweza kuwa mzuri sana hasa kwenye hafla maalum Lakini kwangu mimi, faraja ni jambo la kwanza linalo po amua nitakachovaa nikiwa nimevaa suruali najisikia huru zaidi kwenye uhakika wamwonekano wangu.

Ndiyo, napenda sana kwenda pwani kwa sababu ni mahali pana ponipa amani na furaha ya kipeke. Kila napofika pwani, nahisi kama mawazo yote ya mazito ya naondoka na kubaki na utulivu wa moyo. Sauti ya mawimbu ya bahari na upepo mwanana hu nifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Napenda kutembea kando ya ufueke ni kitazama maji ya bahari na anga pana. Wakati mwingine hukatu ni kifurahia mandhari au ni kichovia miguu yangu kwenye maji baridi ya bahari. Pia napenda kuogelea pale inapowezekana kwa sababu hunipa burudani na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Pwani hunipa nafasi ya kupumzika na kusahau kwa muda shugliza kila siku. Zaidi ya hayo napenda vyakula vyapwani kama samaki na vyakula vyabaharini. Familia ni jambo linalo nipa kumbukumbu mzuri pale pwani. Kwangu mimi kuenda pwani situ safari ya burudani. Bali nitabia akili na roho na ningependa kufanya hivyo mara nyingi zaidi napo pata nafasi.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi ya asubuhi asubuhi inapo amuka akili yangu huwa tulivu na imejaa nguvu mpya Hakuna usumbufu mwingi, kelele ni chache na naweza kujikita kika milifu kwenye kazi nayo paso kufanya huu ndiyo wakati naweza kupanga siku yangu na kueka vipaumbele kwa urahisi asubuhi unisaidia kufanya kazi zinazo hitaji umakini mkubwa kama kusoma, kuandika au kufanya maamuzi muhimu Ninapofanya kazi mapema na hisi kama natuliang ngulia siku na siku kukimbiza na muda. Pia hunipahisia ya mafanikio kama jambo laloni itamoyo kuendelea kufanya kazi hadi jioni. Hata hivyo, jioni pia ninaweza kufanya kazi nyepesi au kazi ya kawaida ambazo hazihitaji nguvu nyingi za akili. Lakini ukiniuliza ni wakati nafanya kazi kufanisi zaidi, basi asubui bila shaka. Kwangu mimi kufanya kazi asubuhu hunisaidia kuwa na nidhamu, kupunguza msongwa mawazo na kuongeza di tija.

Simu yangu ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kila asubuhi ninapoamka, kitu cha kwanza mara nyingi huwa ni kuangalia muda na ujumbe uliopo kwenye simu yangu. Ninatumia simu yangu kuwasiliana na familia, marafiki na wakati mwingine kwa kazi au masomo. Kupitia simu naweza kupiga simu kutuma ujumbe mfupi au kutumia mitandao ya kijamii kubadilishana mawazo na habari. Pia huitumia kutafuta taarifa mtandaoni kusoma habari au kujifunza mambo mapya. Zaidi ya hayo, simu yangu hunisaidia katika burudani. Napenda kusikiliza muziki, kuangalia video au kucheza michezo midogo ninapokuwa na muda wa ziada. Pia huitumia kwa huduma za kifedha kama malipo ya simu na benki mtandaoni. Jamb linalorahisisha maisha. Hata hivyo, ninajitahidi kuitumia kwa kiasi ili isinipotezee muda mwingi. Kwangu mimi, simu ni chombo cha mawasiliano, maarifa na urahisi mradi itumike kwa nidhamu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha baada ya jua kali Harufu hiyo hunikumbusha utulivu na mwanzo mpya Kila mara ninapo inusa nahisi kama mazingira yanapumua upya na moyo wangu hutulia Napenda harufu hii kwa sababu hunirudisha kwenye kumbukumbu za utotoni nikiwa nyumbani au shuleni Tukifurahia mvua baada ya kiangazi kirefu Harufu ya udongo ulio lowana na hewa safi hunifanya nijisikie karibu na asili ni harufu isiyo na makeke, lakini inanguvu ya kutuliza akili na kuondoa mawazo mazito. Pia harufu hiyo hunipa matumaini Mvua huashiria uhai, ukuwaji, na baraka Ninapo hisi harufu hiyo, najua kuwa mimea itamea, ardhi itakuwa na rutuba, na maisha yataendelea. Kwangu mimi, harufu ya mvua si harufu tu, bali ni hisia ya amani, kumbukumbu nzuri, na faraja ya ndani.

Kwa sasa, nigependa sana kujifunza ujuzu mpia wakiteknolojia, masakusu matumizi bora kompyuta na programu za kisasa. Naona dunia nabadilika kwa kasi kubwa, na kujifunza jampo chimpia kutanisaidia kuenda sabamba na mabadiliko hayo. Na pojifunza kitu kipya, na jistia mwenye motisha na hamu ya kujiboresha zaidi. Pia ningependa kujifunza lugha mpya. Kujua luga nyingine kuna fungua fursa nyingi kama kuwasilele na watu Watamaduni tofauti na hata kupata nafasi bora za kazina au msemafasa wasomo Napenda wazola kueza kuelewa na kuzungumza na watu wengi zaidi duniani Zaidi ya hayo ngependa kujifunza ujuzi wa vitendo kama upiga jipicha au kupika viakula vipia Ujuzi huu hunipa ubunifu na hunifanya nijisikia huru kujieleza kujifunza kitu kipia humifundisha subira na nidhamu kwa sababu hakuna kitu kinacho kuja kwaurahisi.

Mimi binafsi na pendelea kufanya mazoezi ya asubuhi. Asubuhi mwili wangu huwa bado umejaa nguvu na akili iko tulivu. Ninapofanya mazoezi mapema na hisi kama nimeupa mwili wangu mwanzo mzuri wa siku. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuamka kabisa, kuongeza mzunguko wa damu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu kwa muda mrefu. Asubuhi pia hunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Baada ya mazoezi, najiskia mwenye nidhamu na motisha ya kukabiliana na majukumu mengine. Hata hivyo, kuna siku ambazo nafanya mazoezi jioni, hasa kama ratiba ya asubuhi imekuwa ngumu. Mazoezi ya jioni hunisaidia kuondoa uchovu na msongo wa mawazo ulio kusanyika siku mzima. Lakini kwa ujumla, asubuhi ndio wakati naupenda zaidi kwa mazoezi. Kwangu mimi, mazoezi ya asubuhi hunifanya nijiskie mwenye afya, mwenye nidhamu, na tayari kukabiliana na changamoto za siku.

Mimi huviolea nywele zangu kila baada ya wiki moja au mbili kulingana na namna na vyohisi Nijambo muhimu kwangu kwa sababu hubakiza nywele zangu safi zenye afya na zinafanya nione vizuri na nijisikia vizuri kia napovya nywele huwa najiskia kama nimeanza upya na hiyo hunipa hisia ya usafi na nidhamu ya kibinafsi Napenda pia kuwa na nywele zilizo na sura nzuri Si kwa sababu ya mtindo tu, bali pia kwa sababu ni sehemu ya kujiwekea huru na kujiamini mbele ya watu Unavyoleaji wa nywele pia husaidia kuondoa nyule zilizokauka au kushonwa vibaya Jambo linaloongeza afya nywele zangu Zaidi ya hayo, kwangu mimi, uvyoleaji wa nywele si tu swala la sura, bali pia ni njia kujitunza, kujiamini na kuwa na hisia nzuri kila siku.

Ndiyo, mimi huvaa miwani mara kwa mara, hasaa wakati wa kusoma au kutumia kompyuta. Miwani yangu inanisaidia kulinda macho yangu na kufanya kuona kwa urahisi. Hasaa baada ya muda mrefu wa kutumia vifaa vya elektroniki. Nikivaa miwani, najisikia nafanya kazi kwa urahisi zaidi na akili yangu haiendi kwa haraka kwa sababu ya kuona vibaya. Pia napenda miwani kwa sababu ni sehemu ya mtindo wangu. Miwani yenye rangi nzuri au sura inayofaa uso wangu, huniweka vizuri na kunifanya nijisikie mwenye kujiamini mbele ya watu. Kwa hivyo, si tu jambo cha kuona, bali pia nikitambulisho cha mitindo. Zaidi ya hayo, wakati mwingine na vaa miwani juu pale ninapokuwa nje, hasaa wakati wa mchana au jua kali. Miwani ya jua hunilinda kutokana na mwanga mkali, na pia husaidia macho yangu kuepuka uchovu. Kwangu mimi kuvaa miwani si tu swala la lazima, bali pia ni njia ya kujilinda kujiweka vizuri na kuwa na mtindo mzuri kwa wakati mmoja.